Ni swali zuri sana ambalo nimeuliza kutaka kufahamu kama napenda hesabu. Kwa upande wangu napenda kufanya hesabu kwa sababu hesabu inatumika katika mazingira yoyote yale ya hatua za mwanadamu. Kwa mfano pala ambapo ninapotaka kununua, bidhaa, sokoni. Lazima ni hesabu itumike kuhesabu bidhaa ambazo nimenunua ili kupata idadi kamili ambayo nahitaji. Pia nahesabu pesa nikizungumzia rasilimali fedha ili niweze kujua ni kiasi gani ambacho natakiwa nikitoe kwa ajili ya kulipia bidhaa. Kwa hivyo hesabu naipenda sana kwa maana. Siwezi nikaepuka au kuikwepa katika maisha ya kila siku. Kwa hiyo sehemu yoyote ile ambayo unakuwepo hesabu inatumika.

Ah, asanti sana kwa swali lako zuri ambalo umeniuliza kutaka kufahamu kama nishawahi kujifunza kupiga gitaa. Ndiyo, nishawahi kujifunza kupiga gitaa ambapo, sikufanikiwa kuendelea kujifunza zaidi kwa sababu ya uhaba wa vifaa na kuingia katika majukumu mengine ambayo yalinifanya nisiendelee kujifunza zaidi. Lakini kujifunza nishawahi.

Asante sana kwa swali lako nzuri ambalo umeniuliza. Chakula pia iko kwa upande wangu, ni ugali na mrenda, ugali na maharage, ugali na mchicha, ugali na mboga mboga za majani, yote ambayo ni msusa, bamia, ugali dagaa, ugali samaki, ugali nyama, wali, kwao ni vyakula ambavyo navipenda sana. Kuvila niwapo nyumbani na niwapo sehemu yoyote ile. Ugali dagaa ndio kwa sababu tuna upatikanaji wa dagaa kutoka ziwa tanganyika, ziwa Victoria, ziwa Nyasa kwa hivo napendelea sana kutumia dagaa. Napendelea sana kutumia mboga za majiani, kwa hivyo ni vyakula vyangu pendwa ninavyovipenda. Sio tu kimoja ni vyakula vipo vingi.

Asante sana kwa swali lako zuri. Kwa upande wangu, napenda sana kula ugali. Mbo ni ugali dona, pamoja na dagaa. Lakini ili kuweka uwiano, sawa kuna wakati nakula ugali, kwa mfano kama mchana, lakini jioni nakula wali na hii kuweka uwiano. Japo vyote ni vyakula vya wanga, lakini chakula pendwa ambacho nakipenda ni ugali. Dagaa au ugali mboga mboga za majani na ugali maharage nitakula ambavyo navipenda sana kuvitumia maana ndo asili ambayo imenikuza mimi. Kwa hivo ni vyakula ambavyo, huwa navipenda sana kuvitumia.